Filamu ninayoipenda zaidi ni ile yenye ujumbe mzito na unaogusa maisha ya kila siku. Napenda filamu zinazo onyesha mapambano, matumaini na ushindi baada ya changamoto. Filamu kama hizi hunifundisha maadili kunipa motisha na kunifanya nifikirie kwa kina pia napenda filamu zenye uigizaji mzuri na hadhiti inayovutia kwanzia mwanzo hadi mwisho.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa usikivu na unyenyekevu. Uheshimu maoni yao hata kama ni tofauti ya na yangu na kuzingatia kama yanaweza kunisaidia kuboresha kazi au tabia yangu. Mara nyingine huuliza maswali ya ufanuzi ili kuelewa vizuri maoni hayo. Pia hufanya tathimini ya ukweli na kuchukua hatua za kuboresha pale inapobidi. Badala ya kuhisi hasira au kukasirika.

Michezo ninayopenda kutazama televisheni ni mpira wa miguu na riadha. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni shindano lenye mvuto, mikakati na u. Ushindani mkubwa kati ya timu riadha hupendeza kwa sababu inaonyesha juhudi, binafsi, nguvu na uvumilivu wa mwili. Kutazama michezo hii, kunanifurahisha, kunanitia msisimko na kunifanya nijifunze mbinu na mafunzo mapya yanayohusiana na michezo.